Vitisho vya mtandao ni vitisho ambavyo ni vibaya sana na vinaweza labda palikupelekea mtu kujichukia hivi Anakueza labda kudhalilika katika kimaisha hivi kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao Mimi huakikisha kwamba sijaweza labda kupeleka maisha yangu ya ndani kwenye mtandao.

Naam nina kumbu kumbu nyingi sana pale shuleni. Sanasana nakumbuka wakati wa michezo na wakati labda wakuenda katika shule zingine ili kuweza labda kushirikiana katika mambo tofauti tofauti. Hiyo ndiyo kumbu kumbu mzuri sana ninayo kuzingatia shule.

Nguvu zangu kazi ni huwa sana sana ni kuleta manufaa ya kuwaleta wengine kazini hivi mimi naweza labda kuzi weka nafasi ambazo hazina watu mtandaoni na nikaweza kuwaleta watu wakaweza kujaza nafasi hizo.

Naam mimi naishi labda huku katikati ya watu wengi, hivi nikiangalia nje ya dirisha naona kama kuna majengo mengine ambayo labda yameweza kukamilika na majengo mengine ambayo hayajahitimishwa bado kujengwa hivi bado yanaendelea kujengwa ili watu wakaja kuishi.

Naam nilikuwa natumia labda pale mfumo wa usalamu wa vidole Lakini ile biometric privacy lakini nilifika mahali nikaweza kuiwacha Maanake sikuona kwamba ni salama sana na kazi ambayo mimi na shiriki Maanake mtu ni rahisi.

Mimi sana sana ukaa adi saa tano ya usiku, mwendo wa saa sita pale, ahh ndipo naweza kumaliza kazi zangu zote na nikaweza kuifunga siku. Hhh ile niweze kupumzisha mwili, ili niweze kwamka mapema na kuendelea na siku ambayo itakayofuata. Hivi mimi aadi saa tano nak na kuanga bado sijafunga sik.

Mimi napenda kununua vitu madukani ama pale kwa njia ya mtandao. Maanake nikisha agiza vitu vyangu ama bidhaa zangu kwenye mtandao. Hivi zipati kupoteza wakati nikienda pale kungoja. Labda kwenye foleni ama pale kuenda kwenye duka nachoma nauli nikiendea vitu zangu hivi napenda.

Azana za digiti ambazo mimi utumia kila siku ni labda. Pale ni napo unganisha simu na simu. Hivi ni kipata pesa na weza kuyunganisha labda. Pesa ambazo niliweza kupata asubui katika biyashara na pesa ambazo nimeweza kufunga nayojioni kwa biyashara hili. Nikaweza kujua kama biyashara yangu ya ndelele.

Wakati ninapoanza kazi mimi hufanya kueza kurejelea labda kazi ambayo niliweza kuifanya wakati ambao umepita hivi niweze kupata labda namna mzuri. Mwafaka ya kueza kuendeleza na kazi yangu.

Na uzoefu wa kazi ambao labda umenifundisha zaidi ni kuwa labda mtu makini katika kazi. Mmh Manake usipokuwa makini huenda mambo mengi sana yakaenda jinsi isiofa. Kwa hivyo ni lazimu uwe mtu ambaye labda anatia makini kwenye kazi.

Wakati umeme unakatika mimi huweza labda kusoma vitabu vyangu ambavyo ni meweza kuviweka kwenye maktaba yangu hivi. Lazima nikaweza kuvirejelea. Hata kama mimi uvisoma kwa sana, mimi naona kwa umeme unapotika mimi huweza kusoma vitabu.